Hali ya leo imeanza na jua jua ila naona kuna mawingu na mawingu ya metanda kidogo ni kama kukokaribu kunyesha pia kuna kibaridi tu si baridi sana ila ni hali ya hewa nzuri sana ya kufanya kazi kutembea kwa sababu imetulia sana napenda hii hali yaewa yenye iko saa hii kwa sababu hakunyeshi kuna jua kwa kadri kuna baridi pia kwa kadri wakati huu nimeamua kuendesha baiskeli kufanya mazoezi hapa na pa.